Ndiyo, napenda kuangalia nyota, inanipa utulivu na muda wa kufikiri, hasa usiku kukiwa kimya. Kuangalia anga hunifanya nijisikie mdogo mbele ya ulimwengu, lakini pia hunitia matumaini ya kuwa kuna kesho na kuna hata siku ifuatayo yenye matumaini mazuri.

Uzoefu wa kushangaza niliowahi kupata ni kusafiri peke yangu kwa mara ya kwanza. Nilijifunza kujitegemea kukutana na watu wapya na kujiamini zaidi. Ilikuwa ya kukuogopesha kidogo mwanzoni. Lakini ilinifungua macho na kunifundisha mambo mengi.

Napendelea kufanya kazi katika mazingira tulivu na yenye mpangilio mzuri. Napenda ofisi au eneo lenye muanga wa kutosha, viti vizuri na wenzangu wenye ushirikiano. Mazingira haya hunisaidia kuwa makini, kuongeza umakini na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi bila stresi nyingi.

Napendelea kuvaa suruali zaidi kwa sababu ni rahisi na inafaa kwa kazi au shughuli za kila siku. Hata hivyo, mara nyingine napenda sketi kwa hafla maalum au wakati napenda mtindo wa tofauti. Kila moja hufurahisha kulingana na hali na nafasi ninayokuwa nayo.

Shughuli yangu ya kupendezwa ni kusoma vitabu na kutembea nje, na soma ili kujifunza mambo mapya na kupanua ufahamu, na kutembea hunipa nafasi ya kupumzika na kufurahia mazingira. Hii hufanya siku yangu iwe ya furaha na yenye maana zaidi.

Utotoni nilipenda kucheza na marafiki, kushiriki michezo ya nje kama mpira wa miguu na pia kusoma vitabu. Nilifrahia sana siku nilipokuwa na uhuru wa kufanya mambo haya nakumbukumbu hizo kunifanya nijisikie, furaha kila wakati napokumbuka.

Ndiyo, napenda maua sana yananifanya nijisikie furaha na amani na rangi zao hunifanya mazingira kuwa mazuri zaidi. Napenda pia kuangalia maua wakati wa kupumzika kwani hunifanya nijisikie mtulivu na nikiwa na mawazo safi baada ya siku ndefu.

Napenda kula ugali zaidi kwa sababu ni rahisi na unaweza kuliwa na vyakula tofauti kama mboga, samaki au nyama. Wali pia ni mzuri lakini ugali hunipa shibe kamili na unafaa zaidi siku za kazi au shuguli nzito.

Kwa kweli, napenda kuvaa vipuli vya kawaida na visivyo vizito. Vinanifanya nijisikie nadhifu na vinaongeza muvuto bila kupitiliza. Mara nyingi, napendelea vipuli vidogo au vya miringo na kwa sababu vinaendana na mavazi mengi, iwe ya kazi au ya kawaida. Sipendi sana vipuli vikubwa sana lakini kwa havula maalumu, napenda kujaribu tofauti kidogo.

Ninapenda zaidi kuandika kwa kompyuta kwa sababu ni haraka na rahisi kuhariri. Pia hunisaidia kupanga mawazo vizuri na kuhifadhi kazi kwa usalama. Hata hivyo kuandika kwa mkono kunapendeza pia hasa ninapotaka kufikiria kwa utulivu au kuandika mawazo ya haraka.

Tunda langu la kupendezwa ni embe, linanipa ladha tamu na harufu nzuri, na pia lina afya kwa sababu lina vitamini na madini muhimu. Napenda kula embe safi na au kuifanya juisi kila mara na linanikumbusha nyakati za majira ya joto na mandhari ya kufurahia matunda safi.

Ndiyo ninamkumbuka sana mwalimu wangu wa kiswahili kutoka shule ya sekondari. Alikuwa na uvumilivu, alieleza kwa mifano halisi na alituhimiza kujiamini tukiongea na kuandika. Alinisaidia kupenda somo hilo zaidi na kuniweka msingi mzuri wa mawasiliano hadi wa leo.

Ndiyo, napenda kutembea kwa miguu. Hunisaidia kupumzisha mawazo, kupata hewa safi na kuboresha afya. Pia na ni nafasi nzuri ya kufikiria kwa utulivu au kusikiliza mziki kidogo. Hasa asubuhi au jioni kunapokuwa na utulivu.

Ndiyo, nimeshawai kununua tikiti za tukio. Mara nyingi ni kwa ajili ya tamasha au mechi. Hasa nikijua tukio litakuwa la kufundisha na kufurahisha. Kununua mapema hunipa amani ya moyo na kunifanya nitazame siku ya tukio kwa hamu.